Binafisi mimi ningependa kusema kuwa swali hili ni nzuri, swali nauliza je unapenda upepo au AC. Ningependa kusema kuwa mimi napenda upepo kwa sababu upepo unaeza tumia nyumbani pia ofisini. Sababu ya kwanza mbona napenda upepo ni bei nafuu kutumia upepo. Kwasababu kutumia upepo kulinganisha na AC, haina garama mingi. Kwa sababu AC ina garama mingi sana. Kwa sababu inaitaji sana umeme wa stima au zile nguvu za stima. Kitu kingene ni upepo inatumia umeme kidogo sana na pia inasaidia kupunguza zile bili au bili ya umeme Hivyo ni chaguo nzuri sana la kuokoa pesa kitu cha tatu ambacho kwa sababu napenda kutumia ule upepo ni kwa sababu ni rahisi sana kusogeza Kwa sababu ukiwa na ule upepo, unaeza isongeza mara kwa mara kutoka mahali pamoja kwenye nyumba yako, kwenye mahali pengine. Kwa sababu ni standing, inaitwa standing fan pia unaeza kwa misha kutoka chumba kimoja, hadi kingine bila shida yoyote. Sababu ingine napenda kutumia upepo ni inasaidia kulala vizuri. Kwa sababu ule upepo unasaidia mwili kupoa kidogo na kufanya usingizi uwe mzuri hasa wakati kuna joto jingi. Kitu kingine mbona napenda kutumia upepo, upepo unasaidia sana mzunguko wa hewa. Kwa sababu inasambaza hewa ndani ya chumba na inapunguza hali ya hewa kua nzito au yenye joto kupita zaidi. Naamu, hizo ndizo maana kwa sababu, hizo ndizo maana ambazo mimi napenda kutumia upepo, naamu.

Naam, kwanza kabisa, nigependa kusema kuwa asante ku sana kwa swali hili, linauliza, unapenda nini kuhusu shirika lako? Nianze na kusema kuwa mimi nafanya kazi na shirika la, nafanya kwenye televisheni, naam, na kitu ambacho unapenda sana na shirika hilo, Nikuwa watu ni wachapa kazi sana na watu ambao wanafanya kazi nao wanapenda kazi yao sana Pia mimi naipenda kazi hiyo Kwa sababu kwenye shirika letu watu wanaupendo watu wanaule moya wa kufanya kazi watu wanaule umoja wa kufanya kazi na pia nikiwa ofisi ni tuseme siku ya kazi ni rahisi sana kujadiliana na watu kwa sababu watu hawana ule wivu au tuseme ule upendeleo kwa tuseme mtu mmoja Yaani watu wana, ikiwa unajambo, watu wanakusikiza Iyo pia inafanya kazi yako kuwa rahisi kwa sababu hauna ule, hauna yale mafikira ya kuwa Nikifanya kitu flani, mtu flani atanionelea mbaya, la hasha Napenda shirika ilo kwa sababu kazi pia inafanyika vizuri, watu wanafanya kazi yao vizuri, wanafanya kazi yao kwa bidii, wanaeka ile makini na ubunifu wao wote kwenye kazi zao na pia napenda kitu ambacho kitu ambacho pia napenda kwenye shirika letu ni tunaeza kufurahisha watu kwa sababu unapofanya kazi kwenye televisheni Kuna zile program ambazo pia tunaweka kwenye televisioni watu anajifurahisha kutoka nyumbani na pia tunawapa watu habari Kwa sababu hii sasa ni ni vyombo vya habari televisioni ni chombo cha habari naam na vyombo vya habari sana sana hupea watu habari zinazofanyika kwenye nchi habari zinazofanyika nchi mzima mambo ambayo yanendelea kwenye biashara mambo mengi tu naam.

Kwanza kabisa ningependa kusema asante sana kwa swali hili. Swali linauliza, ushauri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi. Unapoanza kazi, kitu cha kwanza, unapoanza kazi kuwa na nidhamu. Kwa sabu nidhamu ni kitu cha maana sana. Kwa kuwa na nidhamu, namaanisha kuwa fika kwenye kazi yako kwa wakati. Usipende pia kuchelewa kwa sabu kuwa na nidhamu pia inamanisha unafika kwa wakati Sio tu kuchelewa kila siku Unaakikisha kuwa umefika kwenye kazi kwa wakati Unaheshimu wakubwa wako na pia wenzako ambao unafanya nao kazi heshima ni kitu cha maana sana Kwa sabu pia ukimweshimu mkubwa wako au wenzako pia ni kitu cha maana sana Kwa sabu, heshima enyewe ni kitu cha mana sana unapofanya kazi. Ama ata kama ufanyi kazi, inafaa tu ueshimu watu. Kitu kengine ni, unafuata sheria za kampuni. Kila kampuni ina sheria zake,, kwa hivo, sheria zile zimeekwa huko ndo kila mtu azifuate. Kwa sabu, kampuni iezi fanya tu kazi bila sheria, au kazi iezi fanyika tu bila sheria. Kwa sabu kama hakuna sheria basi kazi haitafanyika. Kitu kingine ni jifunze kila siku. Hakikisha kuwa unapokuwa kazini jifunze uliza maswali bila kuogopa. Usiogope kuuliza maswali. Unapokuwa na swali ambalo wewe haujui jibu. Uliza wenzako watakujibu. Usiogope kuuliza swali. Kitu kingine ni kubali kurekebishwa. Binadamu ufanya makosa. Na unapofanya makosa, unaporekebishwa tafadhali, kubali kurekebishwa yale makosa ndio tena yasiwe kuja kuwa makosa. Kitu kingine ni jifunze kutoka kwa walio kutangulia. Jifunze kutoka kwa walio kutangulia. Naam, jenga mahusiano mazuri na watu, kuwa na ushirikiano na watu. Kwa sabu pia ukijenga mahusiano mazuri na watu, inakuwa raisi kwako kufanya kazi. Epuka migogoro uko kwenye kazini kwa sabu kazi pia ina mambo yake unapata kuna migogoro unapata watu wanagombana uwe kama mtu ambae unaanza kazi epuka mambo kama hayo na kitu kingine ni kuwa mnyenyekevu ni vizuri sana kuwa mnyenyekevu kwa sabu uwezi anza kazi ukiwa na ule moyo wa kiherehere kuwa mnyenyekevu Naam kitu kingine ni fanya kazi yako kwa bidii na pia kwa uaminifu Kwa sabu hii ni kazi unafanya na ukifanya kazi unataka labda mwisho wa mwezi au mwisho wa wiki ulipwe Kwa hivo, ukitaka kulipwa, fanya bidii, fanya bidii, akikisha kuwa unatia bidii kwenye kazi yako na pia uwe muaminifu, kamilisha majukumu yako kwa wakati, usiwe mzembe kwenye kazi yako na pia akikisha kuwa unalinda ziri za kazi hiyo. Pia kitu kingine ni panga mda wako vizuri au usimamie ule mda wako vizuri. Panga kazi zako yani mapema, epuka kupoteza mda kwenye simu. Kwa sabu pia ukiwa kazini usikae tu kwenye simu yako sana. Usipoteze mda wako kwenye simu. Fanya kazi kwanza kisha simu badae. Alfu kitu kingine cha mwisho ni weka malengo. Weka malengo. Make sure, akikisha kuwa, unajiuliza. Tuseme kama leo umengia kazini, unajiuliza. Leo, ntajifunza nini? Unataka kufikia wapi katika miaka michache ijayo? Naam, kwa hivo, weka malengo unapofanya kazi. Naam, asanti.

Naeza sema kuwa nina kumbukumbu nyingi sana za utotoni kwa sababu swali hili linauliza niambie kuhusu kumbukumbu za utotoni. Nakumbuka nikiwa mtoto tulifanya mambo mengi sana kwa sababu nilikuwa na mandugu zangu, wale macousins wangu kutoka nyumba zingine. Nakumbuka wakati mmoja tulikuwa tumeenda kutafuta kuni. Naam, tulikuwa tumeenda kutafuta kuni huko sio msituni, lakini ilikuwa kwenye miti, miti hivi. Kisha tulipoenda kutafuta kuni, tukawaona nyuki. Na unajua mkiwa watoto mkiona kitu lazima mkichokoze, hata mkijua kuwa ni hatari kwenu. Sisi kuwaona nyuki, tulienda kuwachokoza nyuki, kisha nyuki wakaanza kutukimbiza na waliweza kutuumiza. Wakati huo hatukujua tufanye nini kwa sababu ilikuwa jambo la kusisitiza sana sisi kwetu Kwa sababu hatujui tufanye nini nyuki, washatuuma, tumefura Tulipiga tu nduru kisha babangu alikimbia kuja kutusaidia Babangu alipokuja, alituchapa kwanza kwa sababu sisi tulikuwa watukutu sana Alituchapa kisha akatusaidia, akatupeleka hospitalini, tukaweza kutibiwa Kumbukumbu nyingine nakumbuka tukiwa tu shule ya primary nilikuwa darasa la nne na ndugu yangu anayenifuata alikuwa darasa la pili Tulipo kuna wakati mmoja tulikuwa tunafungua shule hiyo siku ya kwanza tuliyofungua shule na nakumbuka hapo awali mkifungua shule vitabu ni mpya, wazazi wanastahili kuwanunulia vitabu vipya na hiyo siku tulikuwa tumeenda shuleni na ilikuwa siku ya kwanza na jioni tulipokuwa tunatoka shuleni mvua ilinyesha Mimi na ndugu yangu tukaonelea kwamba hatutangoja mvua hiyo inyeshe kwa sababu pia masaa yalikuwa yanaenda na giza lilikuwa linangia Tukangia kwenye mvua na kwa bahati mbaya vitabu vyetu vikanyeshewa Tulipofika nyumbani tulimpata baba yetu na akaviona vile vitabu Vilivyonyeshewa na vilikuwa vitabu vipya ambavyo alikuwa amevinunua, aliweza kutuchapa sana Lakini alikuwa tu anatutoa makosa kwa sababu mbona sisi hatukungoja mvua iweze kuisha kisha Twende nyumbani Babangu alituchapa sana Lakini kisha baadaye alituambia pole kwa kuwachapa Sio nyinyi nimechapa ni makosa nilikuwa nawatoa Naam, hizo ndizo kati ya kumbukumbu ambazo ninazo kutoka ututoni. Asanti.

Na masante sana kwa swali hili, linauliza mfereji gani wa TV unawafuata? Ningependa kusema kwa mimi kibinafsi nafuata ule mfereji wa Citizen TV kusabu ni moja vitu maarufu zaidi za televisheni nchini Kenya na inamilikiwa na ile kampuni yamba inajita Royal Media Services na mfereji huu wa televisheni wa Citizen ulianzishwa mwaka 1999 na imekua kwa kituo kinacho ongoza na watazamaji wengi nchini. Na vipindi marufu, Citizen TV ina vipindi marufu kama habari, mfano habari. Habari zao huwa wanazisoma kwenye mda wa saa moja, saa moja jioni, saa tatu, saa saba mchana na mwana habari mingi. Halafu pia wanazile vipindi za kiswahili pia. Vipindi pia vya mahojiano, burudani, vipindi vya familia. Pia kuna zile vipindi za watoto ambazo zinaitu wa cartoons, pia wanawakea watoto na wanamichezo pia. Na pia mferejihu wa television ya wa citizen ni marufu sana kusabu unatumia lugha ya kiswahili na kingereza. Kusabu humu Kenya, watu wengi wanakilewa kiswahili sana kusabu ni lugha yetu ya taifa. Na pia kingereza watu wanaelewa na inatoa habari kwa wakati mzuri kama habari yao inanza saa moja wanakikisha kuhabari yao inanza saa moja hakuna kuchelewa na pia inamtandau mkubwa na wandishi inamtandau mkubwa eni watu kwenye mtandau wanaifuatilia sana na pia inawandishi wahabari kote nchini, iwe kisii, iwe nakuru, iwe kisumu, iwe wapi, wanawandishi wahabari kote nchini. Laf pia inapatikana kwa uraisi, wakona ule mtandao wa vyu sasa, na pia mtandao zingine. Na pia umuhimu wake inailimisha jamii, inatoa tarifa muhimu za kitaifa, inakuza vipaji vya wanabari, wasani, wakenya Naam, hayo ndo ningependa kuongelea kuhusu mfereji juhu wa televishini na openda kufuwa tamba unaitua Citizen TV Asanti.

Naam asanti sana kwa swali hili, unaboresha aje mchakato ya kazi. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa kitu cha kwanza ambacho mi nakifanya ili kuboresha mchakato ya kazi. Nachunguza mchakato wa sasa. Chanyongele kuchunguza mchakato wa sasa wa kidogo. Unatambua hatu wazote za kazi kutoka muanzo, hadimusho na unangalia ni wapi kuna kuchilewa au kuna makosa mengi ili uyarekebishi hayo makosa kusabu ukiachatu makosa yendele kufanyika micha kato yako haita kuwa bora na pia nauliza wafanyikazi maoni yao kusabu ni vizuri pia kuuliza wale wafanyikazi mbao pia unafanya nao kazi maoni yao ni yapi kusabu kila mtu anamaonia ketufauti na maoni yao ya huenda ya kasa idia kwa anji ya moja au nyingine. Tuchapili na chokifanya na naweka malengo wazi. Kutabu, pia ukeka malengo wazi, unataka kuongeza kazi, na unapunguza garama, unaboresha huduma kwa wateja, na malengo haya yatakuongeza kwenye mabadiliko sahihi. Kitu kingine nachokifanya ni, unapanga na kuandika taratibu, na unatingeneza muongozo, ule muongozo utakusaidia sana kwenye kazi yako, kutabu, ukiwa na muongozo kwa kimmbu wanaita, Standard Operating Procedures. Ukiwa na mwongozo, pia unajua venye kazi yako inaendelea, venye kazi yako inaiza kusonga au kwa inafanyika kila siku. Na pia unakikisha kila mtu wanailewa wajibu wake. Ukishaweka ule mwongozo au ule, naam, ukishaweka ule mwongozo, hakikisha kuwa watu wengine ambao wanaofanya kazi hapo. Wanailewa ni nini haswa ni wajibu oo mungozo. Na pia kitu kingine inacho kifanya ni kutumia teknolojia. Teknolojia inasaidia kwa mambo mingi sana. Na unatumia programu za usimamizi wa kazi mfano kama trelo kuna asana. Na ni mingi sana. Na pia unatumia mifumo ya kidigitali badala karatasi pale inapowezekana. Sikuizi kuna mifumo ya kijiditali kama email ambao inaitwa barua pepe na barua pepe, unaeza kutumia iyo badala ya kutumia karatasi. Karatasi zilikua kwenye ile enzi. Sikuizi kuna mitandao, kuna teknolojia ambayo inasaidia watu kufanya kazi kwa urahisi, kufanya mambo yao kwa uraisi. Na kitu kingene na chokifanya ni kupima tathmini mara kwa mara Angalia kama kuna mabadiliko ambayo ya naleta matokeo Kusabu usipo angalia kama kuna mabadiliko ambayo ya naleta matokeo We juatu kazi yako inaenda chini Rekebisha pale panapohitajika Kwa sababu pia makosa ufanyika na makosa ya kifanyika ya naitaji kurekebishwa Kwayo ni chamana sana urekebishe panapo itajika kwa mapema Naam, kitu kingine cha mwisho ni Unaondoa kazi isiyo ya muhimu Nam, punguza urudiaji Urudiaji ambao isiyo ya lazima Kwa sabbau kichirudia rudia pia Sio lazima Iyo pia unafaa kupunguza na pia unafaa kurahisisha hatua zisizo muhimu Nam, ayo ndokati ya mamba ambayo na yafanya kuboresha michakatu ya kazi. Sante.

Asante sana kwa swali hili, linauliza unapenda kuvaa nguo za aina gani. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa kibinafisi mimi, napenda kuvaa nguo za ofisi au kwa lugha ya kimombo wanaziita ni office wear ama formal clothes. Naam, hizi ni nguo ambazo zinavaliwa kuenda ofisini tuseme kama mtu anafanya kwenye benki, mashirika na taasisi naam. Kibinafsi mimi nafanya kazi kwenye kituo cha televisheni na napenda sana kuvaa nguo hizi za ofisi kwa sababu ukivaa nguo hizi zinaonyesha kuwa una heshima, una maadhili mema, una umakini na pia una taaluma za kipekee. Napenda sana kuvaa nguo hizi kwa sababu hazionyeshi mwili wangu, zina nifunika mwili na pia zinaonyesha kua nina ule, nina ile bidii kwenye kazi na nina ile hamu ya kufanya kazi. Naam sipendi kuvaa nguo fupi fupi kwasabu sipendi pia nikionyesha mwili wangu, napenda kufunika sana mwili wangu kwasabu kama mtoto wakike au kama mwanamke, sio vizuri kuachilia mwili wako ovyo ovyo, unafaa kuhakikisha kuwa unaufunika mwili wako kwasabu pia wajua ukivaa zile nguo fupi wakati ambapo unatembea, watu wana kuangalia, wanaona vile hauna tabia mzuri, hauna heshima, Pia wewe kama binadamu au kama mwanamke binafsi unafaa kujiheshimu ndio watu ili watu wa kueshimu kwasabu ukisha vaa nguo fupi, watu hawata kuheshimu lakini ukiufunika mwili wako vizuri watu wataona kuwa Huyu ni mwanamke au ni msichana ambae anamadhili mema anajiheshimu Pia watu watu wata kuheshimu naam. Kwa hivo mimi kibinafsi napenda kuvaa sana zile nguo za ofisi ili nionekane kuwa na nidhamu, ili nionekane kuwa na heshima, ili nionekane pia kuwa na umakini.

Asante sana kwa swali hili linauliza, unasharehekea mwaka mpya vipi? Kibinafsi mimi, jinsi ninavyosherehekea mwaka mpya ni naanza kwa kupanga sherehe mapema. Kwa kupanga sherehe mapema naamua ni wapi au ni nani utakae sherehekea naye. Unaamua kama ni nyumbani au kwenye tamasha. Naam, mimi kibinafsi mwaka ukianza napenda kusharehekea sana na familia yangu. Alafu kitu kingine pia ni chakula na vinywaji, nahakikisha kuwa nimeandaa chakula, kinachopendwa na rafiki au familia, na hakikisha pia kuna kuagiza kutoka kuandaa vyakula tofauti tofauti ili watu waweze kujivinjari, familia iweze kufurahia kwa sababu. Huu ni mwaka mpya ambao mungu ameonelea ni vyema tuweze kuvuka na tufike. Nahakikisha pia kua vinywaji vinatosha, vinywaji kama juisi, soda au sharubati, vinatosha ili watu waweze kujivinjari zaidi. Pia kitu kingine ambacho naekeza ni burudani. Burudani ni kama muziki, unazicheza nyimbo ambazo unazozipenda au nyimbo ambazo marafiki zako au familia yako inayopenda. Na pia kuna ile mchezo, unaweza kucheza michezo za video games. Kuna hile ambayo inaitwa karaoke ambayo watu wanaimba nyimbo mbalimbali na pia tamasha kwa sababu baadhi ya watu au familia yangu inapenda kuenda kwenye tamasha mingi za tuseme mjini na pia kitu kingine ninachokifanya ninafuatilia mwendo wa saa kwa sababu pia ni mzuri sana kufuatilia mwendo wa saa tukivuka mwaka mpya tuseme kama ni huo usiku tunauvuka mwaka. Tunafuatili ile countdown ya sekunde kabla ya kuingia mwaka mpya ili tuweze kusherehekea, tuweze kupiga nduru, watu waweze kufurahia, watu waweze kucheka, watu waweze kumshukuru mungu kwa kuvuka mwaka. Naam pia kitu kingine ambacho nakifanya ili kusherehekea mwaka mpya Napenda sana kuweka kumbukumbu. Unapiga picha au video za sherehe, Unaandika ujumbe wa mwaka mpya kwa marafiki na familia Nahikikisha kuwa nimetuma ule ujumbe wa mwaka mpya ukiwaambia familia yako au marafiki zako waweze kufurahia mwaka mpya kwa sababu hii ni baraka ya mungu kuweza kuuona mwaka huo mpya pia kitu kingine ninachokifanya ili kusherehekea mwaka mpya nakumbuka afya pia na usalama kwa sababu mnapofanya sherehe hizi za mwaka mpya, lazima uweze kukumbuka na kuzingatia afya yako pia na usalama Usile sana vibaya kwa sababu wakati mwingine ukikula chakula kingi au ukikula vibaya unapata kuwa naharibikiwa na tumbo, unaanza kuwa na maumivu ya tumbo na pia nahakikisha kuwa natumia usafiri salama kama ninapoenda kwenye mahali pa sherehe. Na pia nahakikisha kuwa sijakunywa vinywaji vibaya na kuendesha gari nikiwa kama mimi ni mlevi. Naam hayo ndio kati ya mambo ambayo nafanya ili kusherehekea mwaka mpya.

Naam asante sana kwa swali hili nzuri linauliza, unafanya marafiki wapya vipi? Kwanza kabisa ningependa kusema ili kujenga marafiki wapya, lazima uchukue hatua kwa mara nyingi, inayohitaji uvumilivu, uaminifu na pia ule uwepo wa mtu. Naam kibinafsi mimi, jinsi ninavyofanya marafiki wapya. Kwanza kabisa na napenda kujichua kujijua mimi mwenyewe Kabla kufanya marafiki wapya fahamu na Napenda sana kufahamu ni nini ninacho kipenda ninachokipenda kwako na maadili yako, tabia zako, nzuri Naam na pia napenda kujua kama rafiki ninayetaka kumchagua au rafiki huyu ambaye nataka kujenga urafiki na yeye ni mwaminifu au anaonyesha kuwa yeye ni mtu wa kuaminika naam uki unafaa kuhakikisha kuwa unapofanya marafiki wapya hakikisha kuwa mtu huyu anaaminika kwa sababu pia huwezi kuwa na rafiki ambaye haaminiki kitu kingine ambacho ninachokifanya ni natafuta nafasi ya kukutana nao au na watu tofauti tofauti najiunga na vikundi vya rika yangu klabu za kazini au shuleni au mashirika pia jamii na pia kitu kingine na shughulika kwenye michezo, muziki, semina zinazofanya iwe rahisi Kuunga na kuunga na kuanza mazungumzo na watu ambao nataka wawe marafiki zangu kitu kingine ni naanza mazungumzo kwa urahisi kuanza mazungumzo mara nyingi unafaa kuanza na salamu kama habari, unaonaje siku hii, unaendelea aje, siku yako imekua aje Naam, napenda sana kumsalimia mtu ili awe na jasiri pia ya kuniongelesha na pia napenda sana kuuliza maswali kuhutu kuhusu mtu mwingine maswali kama unapenda kufanya nini wakati wa mapumziko, unapenda chakula kipi, unapenda kusikiza muziki upi Naam na pia napenda sana kusikiliza kwa makini Ninapowasiliana na mtu uso kwa uso au kwa maneno ya kuelewa Napenda sana kumsikiliza kwa makini ili nisubiri kujibu maswali yake ambayo anayauliza kitu kingine ni naonyesha nia ya urafiki Naam, unapotaka kuwa rafiki na mtu onyesha ile nia ya urafiki naam, unatoa tabasamu kama mtu anakuongelesha na huyo mtu Unataka awe rafiki yako hakikisha kuwa anapokuongelesha toa tabasamu ili kumualika yaani kwenye maisha yako Ili asiweze kugopa Naam, na pia unashiriki na maslahi na mawazo unaunda na mawazo yake ili kuunda ule uhusiano wa karibu zaidi. Naam, kitu kingine ambacho mimi napenda kufanya ni kuvumilia. Urafiki mzuri haujengwi kwa siku moja. Naam, urafiki mzuri unapenda uvumilivu fanya Napenda sana kufanya majaribio mara kwa mara ya kuungana na mtu huyo ambaye nataka. Awe rafiki yangu, naam. Pia kitu kingine cha mwisho napenda kukaaa na tabia zinaweza zinazoweza ku kunifanya ni vurugane na rafiki huyu. Usitenganisha au kudanganya. Sipendi kutenganisha au kudanganya. Napenda nikiwa nasema ukweli. Kwa sababu pia uaminifu unajenga urafiki urafiki ule wa kudumu. Naam, hivo ndivyo vitu ambavyo mimi napenda kuvifanya na marafiki wapya. Asante.

Asante sana kwa swali hili linauliza, niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya ua fulani ambalo linaitwa Rose kwa lugha ya Kiingereza. Harufu ya ua hilo linanifutia Linavutia sana na kila wakati ninaponusia harufu hiyo, nasikia vizuri kwa sababu ni harufu nzuri. Ni harufu nzuri. La pili, la Rose, watu wengi wanalipenda kwa sababu, kama ni mwezi wa mapenzi, unapata mtu anampelekea mpenzi wake maua ya Rose kwa sababu yana harufu nzuri, ya kufurahisha. Na pia nakumbuka wakati wa mwisho niliponusia harufu hii, kwa wiki iliyopita, kwa sababu ilikuwa mwezi wa mapenzi. Ilikuwa tarehe kumi na moja na nne tarehe kumi na nene ambayo ilikuwa siku ya valentines au siku ya wapenzi mpenzi wangu aliweza kuninunulia maua haya na maua haya ya Rose ambayo yananukia vizuri na niliweza kuyafurahia sana, niliyaweka kwenye nyumba yangu kwa siku tatu lakini yaliharibika, kwa sababu pia hayakai sana. Kila wakati ninapoyapata maua haya au nikisikia harufu ya maua haya, inanipa kumbukumbu ya wakati ambao nilimpoteza nyanya yangu, ambaye alikuwa mama wa baba yangu. Tulipokuwa tunamzika kwenye kaburi lake. Tulipanda maua haya ya rose Ili kupamba kaburi lake, na kutoka wakati huo nilipenda tu harufu hiyo kwa sababu. Kila wakati nikinusia tu harufu hiyo au nikiona ua hilo, namkumbuka nyanya yangu na namwambia Mungu aweze kumlaza mahali pema popote, kwa sababu na ninatumai kwamba tutakutana tena na Pia ninapoona ua hili ama kusikia harufu hii, inanifanya Nahisi vizuri kwa sababu harufu yake inavutia sana na Napenda sana maua hayo na natumai kuwa siku zijazo nikipata nyumba yangu au nikipata tu shamba langu nitaweza kupanda maua haya.

Naam asante sana kwa swali hili, linauliza, unafanya nini kulinda mazingira? Kitu cha kwanza kabisa, ningepanda kusema kuwa kulinda mazingira ni kitu cha muhimu sana kwa sababu tukiyalinda mazingira yetu pia tunakuwa na afya njema kwa sababu mazingira yakiwa safi inamaanisha kuwa afya yako pia itakuwa njema na kati ya vitu ninazovifanya kulinda mazingira ni kama kupunguza taka Ninapokunywa maji na chupa ya plastiki au ninapkula tu kitu ambacho kina plastiki karatasi ambayo inaistahili kutupwa na hakikisha kuwa nimepunguza matumizi yasiyo ya lazima na pia vitu kama plastiki unawezafanya kitu ambacho kinaitwa kulire-use naweza kutumia bidhaa hiyo tena badala ya kuzipoteza na pia kuna kitu ambacho kinaitwa kurecycle natengeneza tena vitu kama karatasi chupa na plastiki na vitu kama chuma na usi ndo niweze kuhakikisha kuwa mazingira yangu ni safi. Kitu kingine ninacho kifanya ni kupanda miti nahakikisha kuwa ninapoenda kule nyumbani ambapo naweza panda miti nahakikisha kuwa nimepanda miti miwili ama mitatu kwa sababu miti ina ina umuhimu sana kwenye kupunguza hewa chafu na inatoa kitu ambacho kinaitwa oksijeni ambayo sisi wanadamu tunaipuliza kwenye mili zetu kisha tunatoa carbon dioxide na pia miti inaleta hewa ili kupunguza joto wakati kuna joto sana. Naam, kitu kingine ninachokifanya ni natumia nahifadhi maji, na nafunga mirija inayotoa maji bila sababu, au miferiji inayotoa maji bila sababu, kwa sababu pia kufunga miferiji inahakikisha kuwa mazingira, pia yamekuwa masafi, kwa sababu ile maji pia inaweza chafua mazingira. Naam pia kitu kingine nachokifanya ni natumia maji kwa uangalifu ama natumia kama kutumia maji ya kuosha viombo kupandia miti kwa sababu ile maji ambayo umeioshea vyombo pia unaweza kutumia kufanya kitu kingine kama kupanda miti. Naam kitu kingine ninaachokifanya ni kupunguza uchafu wa hewa natumia usafiri wa umma ama kuendesha baiskeli, badala ya gari peke. Kwa sababu gari inapotoa ule moshi. Ule moshi unaenda kwenye mazingira yetu ama hewani pia unachafua mazingira. Kitu kingine ninachokifanya ni natumia moto Napunguza kutumia moto unaotoa moshi kwa sababu ule moshi pia ukienda hewani pia unachafua mazingira mazingira yanakuwa machafu, unachafua hewa naam kitu kingine ninachokifanya ni kukula chakula cha asili kama matunda, mboga, za vienyeji kwa sababu yale maganda ya matunda au zile vijiti za mboga Unaweza zitumia pia kama mbolea kwenye shamba lako ili kupanda vitu vingine Napunguza kula nyama nyingi kwa kilimo cha wanyama pia kinachafua mazingira kwa sababu tuseme kama wewe ni mkulima na unafuga ngombe au mbuzi au kuku ile kinyesi ya kuku au ngombe pia zinachafua mazingira sana kwa sababu pia zinaharufu mbaya sana na kitu kingine cha mwisho ninachofanya ni kusafisha mazingira nahakikisha mimi kibinafsi nashirishiki kwenye kampeni za usafi, wa mito, barabara, na pia napuuza kutupa takataka ovyo ovyo. Ili kupuuza kutupa takataka ovyo ovyo Kuna zile mahali mahali zina Unafaa kutupa takataka Sio tu kutupa takataka ovyo ovyo Kwa mfano kwenye barabara, kwenye mito Unafaa kuweka takataka mahali ambayo inaeza chukuliwa na wale watu ambao wanaokota takataka naam, asante.

Kwanza kabisa ningependa kusoma swali hili, je umewahi kushiriki mashindano, naam nimewahi kushiriki katika mashindano mara kadhaa, nikiwa kwenye chuo cha sekondari, kulikuwa na mashindano tofauti tofauti, lakini mimi kibinafisi nilikuwa napenda kushirikiana katika mashindano ya tamasha za maigizo. Hizi ni tamasha ambazo tungenda mashule tofauti tofauti, pande tofauti tofauti za nchi, kuenda kushiriki katika tamasha hizi kwa sababu ilikuwa mashindano ya katika mashule tofauti tofauti, katikati ya wanafunzi na wanafunzi wengine kutoka shule zingine Tamasha hizi zilikuwa matukio ambapo waigizaji, makundi ya maigizo na sanaa za jukwa Tulikuwa tunakusanyika na kuonyesha kazi zetu Mara nyingi zilikuwa zinafanyika siku chache au wiki kadhaa na zilikuwa zinajumuisha maonyesho, semina na mashindano ya maigizo Sherehe hizi zilikuwa ni tukio la kitamaduni linalo lenga kusherekea na kutangaza maigizo ya kitaifa au kimataifa pia. Pia tulikuwa tunajumuisha kutunukiwa tuzo, mijadala na mafunzo ya maigizo hayo. Kati ya maigizo ambayo tulikuwa tunayafanya ni maigizo ya Tamasha, la maigizo, la Nairobi, ambapo tungekuja kule katika Nairobi Theater ambayo inafanyika humu Kenya. Linalo, linajumuisha maonyesho kutoka vikundi mbali mbali, vya nchi, mashule kadhaa, shule za sekondari, shule za msingi, vyuo vikuu na katikati ya vyuoo vingine pia. Tamasha hizi zilikuwa zinakutanisha wanafunzi kutoka nchi nzima kwenye shule tofauti tofauti, vikundi tofauti tofauti, na tulikuwa tunapatana mahali pamoja. Kisha tunaonyesha ule ujuzi, zile tamasha zetu ambazo tukonazo maigizo yetu. Kisha ilikuwa kama ni mashindano. Kisha kile kikundi au ile shule inayo shinda tulikuwa tunatunukiwa zawadi. Kwa kizungu wanaita trophy ama pia kulikuwa na zawadi zingine nyingi ambazo tulikuwa tunapewa. Kama kuzawadiwa shule inazawadiwa hela na vitu vinginevyo. Naam kwa hivyo ningependa kusema kuwa naam kwa hivyo nimewahi kushiriki katika mashindano. Sante.

Naam asante sana kwa swali hili nzuri, nali na swali linyewe linauliza kuwa, kinywaji gani cha baridi unachopenda? Kibinafsi mimi napenda vinywaji vingi vya baridi, lakini kuna kile kinywaji kimoja, ambacho mimi nakipenda zaidi. Ama wacha nivitaje viwili. Cha kwanza ni kinywaji cha soda ya Coca-Cola. Napenda sana Coca-Cola Nakumbuka nikiwa kwenye miaka zangu za utotoni Babangu mzazi Angetoka kule kazini Anapotoka Kisha jioni akirudi Anaturudia na vinywaji hivyo vya Coca-Cola, Fanta Lakini mimi haswaa nilikuwa nakipenda jana sana kinywaji cha Coca-Cola Kwa sababu kilikuwa kina nifurahisha sana ladha yake ni nzuri Kwanza kikiwa baridi Unakifurahia sana kinywaji hicho, unaeza kinywa na mkate, unaeza kinywa na ukisha maliza kula, unaeza kinywa cha kinywaji hicho Kwa sababu ni kinywaji ambacho kina latha nzuri, latha ya kola na kinywaji chingine ambacho napenda za sana ni kinywaji cha juisi ya Apple Haswaa ikiwa baridi inalatha nzuri Yani unakunya moja kisha unasikia hujatosheka Unakunya ya pili unasikia bado hujatosheka Lakini ni kinywaji kizuri kwa sababu ni Apple pia wajua Tunda la Apple pia inalatha nzuri Kwa hivyo tunda lenyewe likuwa latha nzuri pia kinywaji chake pia Kinakuwa na ile latha ambayo inakufanya uzidi kuinywa zaidi Yani inakupa ile tamaa ya kukinywa zaidi, hata siku moja unaeza kunywa hataa chupa tatu au nne bila hata kutosheka kwa sababu kinywaji chenyewe kikiwa baridi, yani ukinywa ukikisha toa tumboni unasikia tumbo yako imekua baridi vizuri haswaa wakati wa joto sana.

Naam asante sana tena kwa swali hili, linauliza eleza chumba chako cha kulala. Ningependa sana kuongelea chumba changu cha kulala. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa, chumba changu cha kulala si kikubwa vile. Ni chumba tu ambacho mimi mwenyewe na kilala na siitaji chumba kikubwa. Kwa sababu ni mimi tu ambacho nakitumia naam kwa hivyo si kikubwa sana na pia si kidogo sana. Mimi kibinafsi kinanitosheleza na pia nakipenda sana chumba changu. Alafu kwenye chumba changu kuta zangu ni za rangi nyeupe naam kwa sababu mimi napenda rangi nyeupe. Inaonyesha kwamba wewe ni msafi na pia rangi nyeupe inavutia na inaleta inaleta mvutio mkubwa sana alafu ningependa sana kuongelea kitanda changu na jinsi kinavyo niridisha nakipenda sana kitanda changu kwa sababu unapata jioni ukishatoka kazini au usiku unapoenda kulala unalala kwenye kitanda chako kisha unasikia vizuri kwa sababu unataka kupumzika kwa sababu siku nzima umefanya kazi umechoka na kitanda chako tu ndio kinaeza kuridhisha kwa kupumzika na kujilaza ili kupunguza maumivu ya usiku naam kwa hivo nakipenda sana kitanda changu na kinaniridhisha sana nikilala naam alafu kutoka dirishani mwangu naezaona vitu vingi sana naona miti naona ndege wakipeperuka, peperuka, humo pia naona magari yakipita kwenye barabara kwa sababu chumba changu kina dirisha yangu inangaliana na barabara kwa hivyo naona magari na pia wakati mwingine wakati ndege izi zinazo paa angani izi ndege kubwa za kubeba watu zikipita pia naeza ziona kutoka kwenye dirisha langu kwa hivyo nakipenda sana chumba changu Naam kitu ambacho nakipenda sana kwenye chumba changu ni kioo changu Kwa sababu kioo, ukiwa na kioo kwenye chumba chako Ata asubuhi unapo vaa nguo, unajiangalia kwenye kioo kuona kama nguo hiyo inakuridhisha ama kama umeivaa nguo hiyo vizuri ama unapopaka mafuta unangalia uso wako kuona kama umepaka yale mafuta yako vizuri ama kama natumia vipodozi vyangu Nikishamaliza najiangalia kwenye kioo changu kuhakikisha kuwa nimeevipaka vipodozi vyangu vizuri na pia napotengeneza nyule yangu natumia kioo changu kuangalia kama nimeilainisha nyule yangu vizuri kwenye kichwa changu naam kitu ninachopenda sana kwenye chumba changu ni kioo na ninakipenda sana kwa sababu ata kama hufanyi kitu mara nyingine unapata tu unajiangalia kwa kioo unapoeka mziki unapigia densi kidogo unajiangalia kwenye kioo unavocheza Naam kwa hivyo nakipenda kioo sana kwenye chumba changu Santi.

Naam, ningependa kujibu swali hili. Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Kibinafsi mimi sipendi mahali pa kimya sana au pa kelele sana. Ila napendelea mahali pa kimya kwa sababu unapata kuwa wakati wengine yaani sitaki kusikia kelele kabisa, kelele kama za mziki au magari yakienda kwa sababu magari pia yanapiganga kelele mingi sana. Kwa hivyo mi napendelea mahali pa kimya, kwa sababu mahali pa kimya ni mahali pazuri pia unaeza fanya kazi yako ambayo unataka kufanya, unaeza fanya tu mambo yako bila kelele yoyote. Lakini mahali pa kelele huwezi kufanya kazi yako, huwezi kuwa na huwezi pumzika au kupumzisha akili au mwili wako. Kwa sababu pia wakati mwingine mwili unapochoka hautaki kelele, yaani unataka tu mahali pa kimya, mahali ambapo utapumzika tu bila kelele, uweze kulala usingizi, ili kupumzisha mwili wako, uweze kupumzisha akili yako, baada kufanya kazi siku nzima na kuchoka. Naam kwa hivo mi nigependa kusema kuwa napenda mahali pa kimya sana.

Masante sana kwa swali hili. Aaaah swali linauliza ni tabia gani unayoipenda kwa wengine? Mmmmh Kwanza kabisa niyas ningependa kusema kuwa tabia nzuri za watu aaah ni zile zinawafanya tu wapendeke, waheshimike, waaminike mmmh, katika jamii au aaah ka zini naaaam aaah Napenda tabia nyingi sana kwa watu na hizo ni tabia nzuri. Kwanza ni uwaminifu Napenda mtu anayesema ukweli na kutimiza ahadi zake aaah Tabia nyingine nayopenda kwa kwa wengine ni heshima aaaah,,, kuwajali na kuwadhamini wengine bila kujali umri wao au cheo Usijali kama huu mtu, huu mtu ni mtoto au ni mtu mzima au ni mzee heshimu tu kila mtu naam aaaah,,,,, kitu kingine ambacho napenda kwa mtu au tabia nyingine ambayo naipenda kwa watu wengine ni unyenyekevu aaah mmmh Usijione bora kuliko wengine unafaa kunyenyekea ila usijione bora kuliko wengine na kwa sababu sisi wote tukoo tuko bora kwa tuko tukoo Yani tunatofauti zetu na ubora wetu Sisi kibinafsi. Tabia nyingine ni uvumilivu nampenda mtu ambaye anasubira, na aaah hata katika hali ngumu mtu ambaye anasubira ni mtu anayengoja mbaka mambo ya kuwe sawa aaah mmmmh. Kitu kingine ni ukarimu aaah, kupenda na kusaidiana na kushikirikiana na wengine ni kitu ambacho napenda sana kwa mtu au watu wengine. Naam kitu kingine ni kuwajibika, napenda mtu anayekubali makosa, aaah pale unapokosa, uki ukiulizwa kama ulifanya kosa hilo, wajibika na ukubali makosa na pia utimize majukumu yako kwa bidii. Kitu kingi tabia nyingine nayopenda kwa wengine ni uvumilivu. Kukubali kuwa na wengine hata kama kuna mitazamo au aaah tofauti mbali mbali au pia kuna kukorofishana. Unakuwa tu mvumilivu na unavumilia. Kwa sababu wanasema mvumilivu hula mbivu mwishowe. Kitu kingine ni mtu ambaye anajituma. Napenda sana tabia hii kwa mtu mwingine. Nikiona mtu anajituma, mtu anafanya kazi kwa bidii, yaani aaah mmh na kujali matokeo mazuri kwenye kazi hiyo, naipenda sana tabia hiyo aaah. Kitu kingine ni mtu ambaye anahuruma, kuwa na moyo wa kujali na kusaidia wanao hitaji msahada. Naam kwa sababu, aaah mh sio kila mtu ako sawa, kuna wala watu ambao wanahitaji msaada, unapata mtu hana chakula, mtu hana, yani, mtu hana mavazi, kuwa na ule moyo wa huruma na kama una uwezo wakusaidia, unawasaidia wale ambao wanahitaji usaidizi. Naam kitu kingine ambacho na au tabia nyingine ambao naipenda kwa wengine ni kukua mwadilifu, kufanya jambo sahihi na mmh hata kama hakuna anayekuona naam. Wanasema tenda wema nenda zako naam asante.

Asanti sana kwa swali hili nzuri, swali linauliza ni zoea gani nzuri ulilolijenga. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa zoea nzuri ambalo mimi nimelijenga kibinafsi. Ni lile zoea la kusoma vitabu, vitabu ambavyo vinaitwa Novels. Naam napenda sana kuvisoma vitabu hivyo na nina vitabu kama kumi hivyo ambavyo bado na nangoja kuvisoma. Naam, ile zoea nilianza nikiwa chuo cha nikiwa kwenye chuo cha sekondari. Naam nilikuwa napenda sana kusoma vitabu, ungepata kuwa ule mda ambao hatuna darasa, walimu hawakuji darasani, ningechomoa tu kitabu changu nakisoma. Kwa sababu pia kusoma vitabu hivi vinakuza lugha yako sana. Unapata misamiati mbali mbali ambayo hukuwa unaijua kisha unapata kuwa lugha yako au jinsi unavyoongea inabadilika kwa sababu una misamiati mipya ambayo unaweza tumia kwenye ukiongelesha mtu au pia ukiandika au pia kwenye tu mambo yako Naam pia nilipoanza kusoma vitabu kwenye chuo cha sekondari sikuwachia hapo ila hata nilipomaliza chuo cha sekondari bado niliendelea kuvisoma vitabu hivo mpaka saa hii ambapo niko kazini, napoenda kazi, kama sina kazi ya kufanya Kwa sabu kuna ule muda ambao tunapumzika kazini Nakipata tu nakichomoa kitabu changu kisha naanza kukisoma tu nikitulia ama hata kwenye gari ninapo safiri kuenda kazini asubuhi au jioni ninaporudi, kwenye harakati ya ile safari, nakichomoa tu kitabu changu naendelea kukisoma uko kwenye gari, mpaka nifike mahali ambapo mimi nitashuka gari. Naam hilo ndo zoea ambalo, zoea nzuri ambalo nimejijengea mimi mwenyewe na ninapenda sana kusoma vitabu. Vitabu za aina mbali mbali, naam.

Asante sana kwa swali hili. Linauliza una mahusiano gani na wazee wako. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa kijana mdogo. Kijana mdogo kama mimi sasa ni kijana mdogo. Mahusiano ambayo ninayo kwa wazee wangu ni kama heshima, upendo, mawasiliano mazuri kwa sababu hao ni wazee wangu. Yaani wana umri mkubwa kuliko wangu. Baadhi ambayo ni mahusiano muhimu ambao ninao kwa wazee wangu ni kama heshima. Nina heshima sana na ninapaswa kuwaheshimu wazee kwa sababu waze ninapaswa kuwaheshimu wazee kwa sababu umri wao umeuzidi wangu na kuna tofauti za maoni, mazungumzo na yanafaa kufanyika pia kwa adabu. Unapozungumza wazee unafaa kuwa na adabu na heshima kwao kitu kingine mahusiano mengine ambayo nina kwa wazee ni mawasiliano ya wazi Napenda sana kuwa tayari na kusikiliza ushauri wao na pia kueleza hisia na changamoto zangu kwa uzazi na pia mazungumzo hayo inasaidia kuepuka migogoro mbali mbali kitu kingine, uhusiano mwingina ambao ninao na wazee ni kutii na kuwajibika. Sana sana napenda kama mzee, mtu mzee kuniliko anaponiambia kitu au kunituma. Napenda sana kuwajibika na na kutimiza majukumu ya nyumbani ama tuseme kama ni babangu au mamangu ananiambia kuwa nikienda shuleni, nisome kwa bidii au ninapoenda kazini nifanye kazi kwa bidii. Napenda sana kutii na pia kuwajibika na bila kusukumwa sana Kwa sababu pia ni vizuri sana kuwaheshimu wazazi wako Wanachokwambia unastaili yaani kuheshimu na kutilia maanani Naam mahusiano mengine ambayo ninao na wazee wangu ni upendo Ninapenda sana kuonyesha shukrani kwa yale ambayo wamenifanyia Tuseme kama mamangu na babangu wamenifanyia mengi sana yaani tangu wanilete kwenye dunia hii mpaka sahii wamenisomesha, wamenilisha, wamenitunza Naam wamehakikisha kuwa nina afya bora na hata mambo madogo madogo kama kusadia kazi nyumbani kuimarisha uhusiano pia napenda sana kufanya kufanya Ili ku kuleta yale mahusiano mazuri kati ya wazee wangu na pia napenda sana kuvumilia kuvumiliana nao kwa mfano kama mzazi, kwa mfano kama uko shuleni na shule inahitaji karo na mzazi amekwambia kuwa bado hana pesa lakini uvumilie tu kidogo akipata atakutumia. Napenda sana kuwa mvumilivu kwa sababu naelewa kuwa saa zingine mzazi anakosa yaani namna Lakini akishakuambia kuwa ngoja tu kidogo nitakutafutia karo Unafaa kuwa mvumilivu naam Hivo hayo ndo mahusiano ambayo ninao na wazee wangu Asante.

Naam, asante sana kwa swali hili, swali linauliza, je, unapenda mziki wa jadi? Kila ambacho mimi ningependa kusema ni naam, napenda mziki wa jadi kwa sababu Mziki huu unatokana na tamaduni na mila za jamii flani. Kwa mfano mimi natoka kwenye jamii ya kisii, napenda sana mziki wetu wa jadi kwa sabu lugha hiyo unaielewa vizuri pia nyimbo hizo zinavutia sana. Kusikia lugha yenu ikiimbwa, unaelewa kila, kila, kila neno ambalo, linaimbwa kwa nyimbo hizo. Na pia nyimbo hizi zinaimbwa na au kupigwa kwa kutumia ala za vienyeji kama filimbi, zeze, kayamba, vitu ni mingi. Naam, sifa za, nigependa pia kutaja sifa za mziki wa jadi, zinaimbwa kwa lugha ki jamiii husika, na pia zinaonyesha historia au mila au desturi za watu za watu wa jamii hiyo na pia nyimbo hizi zinatumika katika sherehe kama harusi, tohara, sherehe kama mazishi, au pia kwenye mavuno watu wakivuna wanatumia nyimbo hizi kusherekea mavuno mazuri. Kitu kengine ni mara nyingi, nyimbo hizi huwa na muitikio naam, mifano ngoma hizi za kitamaduni hutoka maeneo mbali mbali Kenya kama jamii ya kiluya, jamii ya wajaluo, kuna jamii ya wakisii ambayo mimi natoka, kuna jamii ile ya wakamba. Jamii ni nyingi, wakikuyu wapo Kuna pia wale wakalenjin. Naam ningependa kusema napenda mziki wa jadi haswa kwa jamii yangu nazipenda nyimbo hizo sana kwa sababu pia zinakupa kama hauko nyumbani pia zina kukumbusha yani nyumbani na mila na desturi za watu wenyu Nam.

Asante kwa swali hili ilinauliza, je unasoma gazeti. Ningependa kusema kuwa mimi spendi sana kusoma gazeti kua sababu sikuizi kuna mitandao ya kiteknolojia. Kuna teknolojia tofauti tofauti, mitandao tofauti tofauti na kwenye habari za gazeti. Yani gazeti ilikuwa inasomwa hapo kitambo, kwa sabu kitambo, akukwa na mitandao kama YouTube, akukwa na mitandao kama Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Skuizi kuna mitandao mingi sana na pia unapata kenye imeandikuwa kwa gazeti ndo pia kenye imeandikuwa pale mitandaoni. Na pia naonelea kuwa kusoma habari za hivi sasa na kwenye mitandao ni rahisi kwa sababu unapata kuwa kila saa una simu yako kwenye mkono habari kitokea unaeza ingia pale Facebook kama YouTube wangalia habari hiyo gazeti nawe lazima uende mahali ambazo ambapo gazeti inauzwa ili uweze kunua gazeti ndo uweze kuisoma naonelea kwamba hiyo ni kazi nyingi sana na kusoma gazeti sikwizi watu wengi hawapendi kusoma gazeti kusababu kama kuna teknolojia na uneza pata habari kwenye simu yako mbona uende kununua gazeti mbona uende kununua gazeti kwanza ukitumia pesa na ukitumia nguvuzako kutembea kuenda kuuinua gazeti na unasimu yako tuwa hapo, uneza ingia kwenye simu uangalia habari tofauti, tofauti ambazo zinafanyika kwenye inchi. Nam kwa hivyo minigependa kusema kuwa spendi kusoma gazeti naonelea ni rahisi na ni haraka kusoma habari kutokana kwenye simu yangu.

Programu ya gani ya swali hili linauliza ni programu gani ya simu hutumia kila siku. Kwangu kibinafsi ningependa kusema kuwa ile programu ya TikTok. Kwa sababu ninapoingia mule TikTok haswa wakati ambao nimechoka na nataka kujipumzisha au nataka kucheka na kujiburudisha tu. Naingia kwenye TikTok yangu nikiangalia video za watu, zingine zinachekesha, zingine zinaelimisha. Na video ni nyingi ambazo watu wanazifanya na napenda sana iyo programi ya tiktok kwa sababu pia mimi naezafanya video nieke kwenye iyo tiktok watu wanaeza angalia, watu wafraie na kwa hivyo mimi napenda sana iyo programi ya tiktok kwa sababu na pia kwenye jamii siku izi unapata vijana wengi ata wazazi wazazi wetu wanaipenda sana tiktok Kwa sababu inafuraisha na pia inakusaidia kupunguza mawazo na.

Asante sana tena kwa swali hili linauliza. Ni kitendo gani cha wema umawai kufanya. Nakumbuka hapo awali kama miaka mwili iliopita. Siku moja nilikuwa natoka kazini mwangu. Na nikitembea kuenda kwenye kituo cha kupandia gari, nilimpata wanaume mmoja, alikuwa tu barabarani, alikuwa anakaa ni kama ako na mawazo na ametulia tu. Nilitembea, nikamuendea kwake, nikamuliza kaka. Nikamsalimia kwanza kwa tabasamu, akanisalimia, akaniambia, nikamuliza uko aje. Akaniambia dadangu siko sawa, nikamuliza ni nini kina kusumbua. Akanyambia kuwa alipo hapo, yani anafaa kuenda nyumbani, lakini hana ata shilingi moja ya kulipa ile nauli ya gari. Nikamuliza unalipa nauli shi ngapi. Akaniambia kuwa nauli yake ni ya shilingi hamsini. Yani jambo hilo lilihuzunisha sana, yani mtu kukosa hamsini ya kuenda nyumbani. Nilimwongelesha kwanza, nikamambia asijali maisha yatakua sawa. Si kila saa mtu anateseka kwenye maisha Nilipomwongelesha, badaye nili nilingia kwenye kibeti changu Nilikuwa na shilingi mia tano Nikamupa iyo shilingi mia tano, nikamwambia Atowe hamsini hapo, aeze kulipa nauli kwenye gari Kisha iyo ingine iliyobaki, aneza ona tu kenya aneza fanyia Nikama kununua chakula Kwa sababu pia iliambia kuwa anawatoto nyumbani Nikamwambia pesa iliyobaki aneza nunuwa chakula, awapelekee watoto nyumbani ili waweza kula. Nam, hiyo ndo kitendo ambacho nishaifanya cha wema, na pia anatumai kuwa siku zijazo, yani mungu akinibariki na hela, naeza kuwa nawasaidia watu ambao wanaitaji usaidizi. Sabubu watu ni wengi ambao wanaitaji usaidizi, watu wanapitia shida mbali mbali, shida tufauti tufauti. Nam, na natumai kuwamba, nitaeza kufanya tendo hilo la wema kwa siku zijazo. Nikiwa na hela kwa sababu na amini kuwa mungu atanibariki ili nieze kusaidia wale ambao wanahitaji usaidizi. Asanti.

Asante sana kwa swali hili, linauliza je, unapenda kujaribu vyakula vipya. Kibinafsi ningesema kuwa napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu pia kukula ja chakula tu moja ambacho umezoea kula kila siku kinaeza kusinya na kina kuuthi na unaeza kuchoka nacho. Kwa hivyo mimi napenda sana ku kwenda kwenye mahoteli tofauti tofauti ili kujaribu chakula vipya. Au pia si lazima iwe hoteli, napenda pia kukutana na marafiki zangu, ili tuna tunajaribu kupika vyakula ambavyo hatujai pika hapo awali, au vyakula venye tumeona kwenye mtandao na vimetuvutia, naam kwa hivyo mimi napenda sana kujaribu vyakula vipya. Na kuna chakula ambacho niliona hivi punde kwenye mtandao na ningependa sana kujaribu chakula hicho, Nikipata wakati wakukijaribu chakula hicho au ni kipata wakati wakukipika chakula hicho nyumbani kwangu Nitakipika ili niweze kujaribu kwa sababu pia kujaribu vyakula vipya inaku inafurahisha ni jambo la kufurahisha sana kwa sababu jamii ninayo toka tumezoea vyakula kama ndizi, ugali na vyakula vinginevyo na jamii zingine unapata kuwa wana vyakula tofauti na jamii yetu na mpya ningependa kujaribu vyakula vya jamii nyingine kwa sababu kuna vyakula ambavyo jamii zingine zinapika na sisi kwenye jamii yetu au kwenye kwenye sehemu ila ambayo natoka vyakula hivyo hatuvijui ndio maana mimi napenda kujaribu vyakula vipya Ili kujua pia namna ambayo vya jamii zigine zinapika vyakula vyao na kwa hivyo napenda sana kujaribu vyakula vipya.

Sante sana kwa swali hili, linauliza ndoto yako kubwa ni nini? Nianze na hapa awali nikiwa kwenye, nikiwa mtoto, yani nzizileza utotoni. Nilikuwa na ndoto ya kuwa daktari, lakini nilipowafika kwenye chuo kiku, nikichagua soma mbalo nangifanya chuo kiku, nilonelea kuwa kufanya soma lila udaktari. Haikuwa nia yangu tena Nam, kusabu ukifika kwenye chuo kikuya ni akiliyako inafunguka Sika matu ukiwa mtoto, unaulizwa Ungependa kuwa nini ukisha kuwa mkubwa mtoto unasema tu, nataka niwe daktari, nataka niwe mwalimu la hasha, kusai nilibadilisha Ndote yangu kubwa ni kueza kusafiri nchi zote na niweza kusafiri nchi zote za dunia nchi kama Amerika, Amerikani, China, Japan, Thailand, South Africa Yani nataka tu nitembele hizo nchi zote ili nieze kuona mila na disturi za watu niweza kupatana na watu wapi yani kusabu umu nyumbani ni mezoiana na watu wetu sana Nataka kuona yani watu wa nchi zingine wanatabia gani kama wanatabia zinazo fanana na za watu wa huku kwetu Yani wanakaribisha aje wageni, wanakaribisha aje watali kwenye nchi zao na pia nataka kuona nchi zingine yani vile wameendelea kibiashara, vile wamejenga nyumba zao barabara, nataka tukuona tamaduni zao, historia zao, na kusafiri nchi zote za dunia ndio ndio ndote yangu kubwa na natumai kuwa nitaitimiza ndoto hii, na asante.

Kwanza kabisa, ningependa kuongelea tunda ambalo nalipenda zaidi. Tunda ambalo nalipenda zaidi ni tunda la maembe. Na kutokana na kupenda tunda hili, pia napenda juisi yake ambao ni juisi ya maembe. Juisi ya maembe ni ina utamu wake kibinafsi. Na ningependa pia kueleza jinsi ya kutengeneza juisi hiyo. Maitaji ya kukitengeneza juisi hiyo ni maembe yenyewe hau matunda ya maembe unaeza tumia maembe mawili au matatu ama ambao yameiva vizuri alafu kitu kingine ni kama unataka kutengeneza juisi yako baridi unaitaji maji baridi kiwango cha maji ni kikombe kimoja au viwili kulingana na unavyo taka iwe zito au nyepesi Alafu kitu kingine pia natumia ni sukari au asali Lakini mimi kibinafsi huwa natumia asali Pia kitu kingine ukitaka juisi yaku iwe baridi zaidi unaitaji vipande vya barafu Mimi huweka vipande vya barafu ili juisi yangu iwe baridi na alafu jinsi ambao unaitengeneza juisi yangu Nina menya maembe na kukata ziwe vipande vidogo vidogo Kisha naeka kwenye blender na kuongeza maji kitu kingine nacho kifanya ni kuchanganya hadi iwe laini Kisha naonja juisi iyo kusikia kama sukari yangu au asali yangu imekua kama navyo itajika Alafu kitu cha mwisho nacho kifanya ni namimina kwenye glasi naweka barafu na kisha na kunywa naamu Juisi ya maembe ndo, juisi ambayo mimi naipenda zaidi.

Asante kwa swali hili linauliza, ungependa kutembelea mji gani duniani. Kibinafsi mimi duniani, ningependa kutembelea ule mji wa New York City, ambao ni mji mkubwa na maarufu sana, nchini Amerika. Na mji huu unavivutio maarufu kama alama ya uhuru, bustani kubwa katikati ya jiji, Times Square, ambayo kwa kiswahili inaitwa maarufu kwa taa nyingi na matangazo. Kisha ina majengo marefu marefu kama Empire State Building. Alafu, uchumi wake wa biashara pia ni ni New York ni kitovu cha fedha duniani. Kwa sababu local wanasoko la hisa na exchange hapa na pale Pia ni makao makuu ya United Nations Napenda pia utamaduni wao na burudani kwa sababu unamaonyesho maarufu ya kimchezo, wa kuigiza na mji huo ni mji wenye mchanganyiko ya utamaduni nyingi, lugha na vyakula kutoka duniani kote Pia New York ni mji fursa na burudani nyingi na pia unamaisha ya kasi Naam ningependa sana kuitembelea mji huo ili pia mimi niweze kujionea hayo majengo marefu na jinsi mji huo ulivyo.

Swali hili nauliza, unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kuna kati ya mambo ambayo nafanya kabla ya kulala ili kupata usingisi mzuri na kujianda kwa siku inayofuata. Kati ya mambo hayo, la kwanza inajianda kimwili, ninaoga uso au kunawa uso angu, inapiga msu waki. Kwa sababu ni kitu cha maana sana kwa mtu kutiga msuwaki kwa ajili ya usafi pia wakimwili. Kitu kingine nafanya ni kubadilisha nguo na kuvaa nguo zile za kulala au yale mavazi ambayo mtu anatumia kulalia. Kitu kingine nakipanga kitanda changu vizuri kabla kulala. Kitu cha pili ni kutuliza akili yangu na hakikisha kuwa kila jioni kabla kulala nasali au Natafakari naisoma biblia yangu na naomba maombi yangu alafu kitu kingine na jaribu sana kusoma kitabu Kwa sababu mi ni mtu ambaye napenda sana kusoma vitabu Kwa hivo kabla kulala na hakikisha kuwa nimesoma kitabu Pia kitu kingine ni nasikiliza mziki ambao utaeza kutuliza akili yangu kabla kulala Pia kitu kingine na hakikisha kuwa naibuka simu yangu au televisioni kwa mda mfupi kabla kujilaza kitandani kitu cha tatu na panga siku inayofuata na andangu zangu za siku inayofuata Kwa sababu nivyama sana kwa mtu kwa andangu za kumapema Kwa sababu wa subuhu na pwa mko unapata kwa unahile haraka au unahile haraka ya kutoka kuenda kazini kitu kingine na andika orodha ya mambo ambayo nitakayoifanya iyo siku ambayo ita inayofuata Lafu kitu kingine chamwisho na kikisha kuwa nimeka alam yangu ndo siku inayofu wata yeze kuniamisha kwa sabu masame ngini au siku zingini unapata kuwa mtu milala wenda ukasau kwa mka. Kwa hivyo ni kitu ya maana sana kuiweka ile alarm ndio iweze kuniamisha asubuhi na hayo ndo mambo ambayo nayafanya jioni kabla ya kuingia kitandani au kabla ya kulala.

Ningependa kusoma swali langu kwanza. Unapokea aje maoni kutoka kwa wengine. Kwanza kabisa, ningependa kusema kuwa jinsi ya kupokea maoni kutoka kwa wengine ni kitu cha maana sana, ni kitu cha muhimu sana kazini na katika maisha ya kawaida. Kati ya hizi ni njia ambazo unaweza kupokea maoni kutoka kwa wengine. Kitu cha kwanza, hakikisha kuwa unasikiliza bila kukatiza mtu anapoongea. Mruhusu mtu amalize kuzungumza kwa sababu hii inaonyesha heshimana na inakusaidia kuelewa vizuri. Kitu cha pili ni kuwa na moyo wazi, unafaa kuepuka kujitetea haraka, kumbuka maoni mengine hulenga kuboresha na kukushambulia. Naam, kitu kingine ni unafaa uulize maswali na kuyafafanua. Kama jambo haliko wazi, ulizo kwa utulivu na uelewe jambo hilo vizuri kitu kingine cha nne ni, unafaa kutenganisha hisia na ujumbe usichukulie maoni kama shambulio binafsi Angalia ujumbe na ubora wake Naam kitu kingine ni shukuru au shukrani Hata kama maoni ni magumu, kusikia Mshukuru anayekupa maoni hayo kwa sababu ameonyesha kujali. Kitu kingine cha sita ni tathmini na uchukue hatua. Kama mtu amesema kitu ambacho kinafaa kurekebishwa, hakikisha kuwa unakichukulia kitu hicho hatua kwa makini na uamue marakebisho ni gani ambayo yanaweza kufanywa. Na pia unafaa kupokea maoni vizuri na kuongeza ukuaji binafsi na pia uimarishe mahusiano na uongeze ubunifu na ufanisi kazini.

Swali hili nauliza unajikinga vipi na jua kali. Kwanza kabisa ningependa kusema kuwa aah kujikinga,,. Kujikinga na jua kali ni muhimu sana ili kulinda ile ngozi yako ya mwili. Kwa sababu pia mmh,,,, uki ukieka ngozi yako ikipi ikii ikii ikipigwa na jua sana inaanza kuwa na shida na pia unaeza kuwa na shida za afya kwenye mwili wako aaaah. Cha kwanza ninachofanya ili kujikinga na jua kali nahakikisha kuwa na navaa mavazi ambayo yanafaa aaah na vaa mavazi nyee,,, pesi na zenye mikono mirefu aaah Pia nachagua rangi nyepesi kama nyeupe naaam na pia aaah nahakikisha kuwa na vaa kofia ili kulinda uso na kichwa changu kitu ya pili aaaah, ninatumia mafuta ya kujikinga na uuh jua kwa lugha ya kimombo wanaita sunscreen nahakikisha kuwa kabla nitoke kwa nyumba na naaa napaka mafuta hayo ili yaeze kuni kunikinga au kuni kunilinda kutokana na jua hiyo kali aaaah,,, pia narudia kupaka mafuta hayo kwa masaa mawili aaah mmh nikiwa nje. Halafu kitu kingine nachokifanya ni natafuta kivuli nii,,,,,. Ni muhimu sana ukiwa kwenye jua kali. Angalau tafuta kivuli kama sio chini ya mti au paa lenye kivuli. Naepuka jua kali aaah sana katikati ya saa kumi aaaah hadi aaaah yale masaa ya saa nne alasiri. Halafu kitu kingine nakifanya ni nakunywa maji mengi jua kali inasababisha sana upungufu wa maji mwilini aaaa kwa lugha ya kimombo wanaita dehydration. Kwa hivyo na hakikisha kama kuna jua kali na hakikisha kuwa nimekunywa maji mengi Ili mwili wangu uwe na maji ninisi kuwe na huo upungufu wa maji mwilini na pia aaah navaa miwani kwa jua Miwani pia inalinda macho yangu, dhidi ya mwanga mkali na miali na miali hatari ile ambayo wanaita UV. Naam, hivyo ndo kati ya vitu ambavyo na vifanya ili kujikinga na jua kali.

Na kwanza kabisa ningependa kusuma sualilangu, muwezi gani wa muaka unawa upenda zaidi? Mwezi wa mwaka ambao na upenda zaidi ni ule mwezi wa disemba. Kusabu kwenye mwezi huo ni mwezi wa mwisho wa mwaka tunafirea kumaliza muaka wetu. Laki kwenye muwezi huo tunashirekea kuzaliwa kwa Yesu Kristu na pia tunasherehekea sikukuu kupatana na marafiki, kupatana na familia, kuungana na familia yako au wapendwa wako na muzio unamatukio mingi sana na shire mingi sana mbazo zunafanyika kwa sabu tena muzio pia unapata kutu wengi ambao wanataka kufunga ndoa wanafanya harusi kwenye mwezi huo kwa hivyo ndio maana nasema kwa mwezi huo unasherehe nyingi sana unapata kuna sherehe za pia walio zaliwa kwenye mwezi huo na mko na sherehe nyingi, watu mnaeza kujivinjari, kupika vyakula mbali mbali, kukula vyakula mbali mbali, kukunywa vinywaaji mbali mbali na kupatana na marafiki, kucheka, kupiga story, kucheza mchezo, aina mbali mbali. Na mna kufurea tu. So, kwa hiyo ndomana, mi napenda muwezi uwa wa disemba. Na pia napenda muwezi uwa kusabu ni muwezi wa muwezi. Iyo namanisha kuwa mungu wamekubeba kutoka muanzo wa muaka hadi muisho wa muaka. Kusababu disemba pia ni muwezi wa muisho wa muaka. Kwa hiyo napenda muwezi huo sana. Kusababu kuna matukio mingi ya furaha mbayo hutokea kwenye muwezi huo.